Hutia moyoni katika maisha yangu nilipoanza shule kidato cha kwanza hadi kidato cha nne na nikafuzu niliingia katika chuo kikuu mwaka wa elfu mbili ishirini na moja. Kisha nikasoma mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne kisha nikafuzu nilieza kupata certificate yangu ya ya kuhimiza na kufaulu katika masomo yangu sasa hivi nimepata kazi nimeajiriwa na matukio haya matatu yameweza kuwa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu sasa naeza kupata pesa za kujikimu na kuendeleza masomo yangu hadi chuo kikuu na.

Ndio, napenda mziki wa jadi, mziki ambao ni wakitamaduni, napenda mziki wa kabila yangu, kwa sababu mziki huu hunijenga, hunifunza kuhusu, tamaduni, hunifunza maadili, madili mazuri, husaidia watoto kujua historia ya jamii, na pia mziki huu hutuliza. Mziki huu sana sana msanii ninao mpenda katika jamii yetu anaitwa Isilia. Mziki wajadi katika jamii yetu husisha kucheza na kuimba na kutumia vifaa vya kucheza mziki kama vile ngoma, kengele na tarumbeta. Mziki wajadi huweza kusaidia watoto kujifunza maadili mazuri na pia wanajamii kujituliza wanapo usikiza.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba yafaa ukue mvumilivu na mchapakazi ili kuwa na mafanikio katika maisha yako. Kuwa mtulivu inakuezesha huangalii jinsi mambo yanavyoenda kwa kutizama bila kiherehere. Kuwa mchapakazi au kufanya kazi kwa bidii inakusaidia kwa sababu huwezi fanikiwa usipojituma. Mimi hufanya kazi yangu pole pole na kwa makini ili kuwa mtu ambaye anaeza fanikiwa kimaisha. Hekima hii naitumia na pia naeza kuwafunza wenzangu kwa sababu husaidia sana kimaisha.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Mimi huwa ubunifu sana sana katika mambo ya kiteknolojia na mambo ya kazini. Na pia mimi ni msani kidogo, pia ubunifu husaidia sana. Ubunifu huniwezesha kufanya mambo, kipya katika njia ambayo ni mpya, na pia kutafuta jinsi ninavyoweza kufanya mambo ambayo yapo kuwa sahihi au vizuri zaidi ya vile yapo. Ubunifu wangu kazini husaidia sana katika kuwasaidia wanafunzi kusoma vizuri, kusaidiana na wafanyikazi wangu, kutatua shida ambazo zinatokea kazini na kuzifanya zile ambazo ziko kuwa salama zaidi.

Marafiki wangu ninapenda sana kutembea na wao na kuenda kuendesha gari nao na kufanya vitu kama kuogelea. Vitu kama hivi hunifanya nifurahi sana kwa sababu niko na marafiki wangu. Tukienda kuogelea wao hunifunza kuogelea vizuri na pia hunionyesha njia mpya za kuogelea. Tukienda kuendesha gari, sisi huendesha kwa kasu lakini kwa usalama na kushindana. Vitu hivi hutusaidia kupitisha muda na kujiepusha na vitu vibaya katika maisha. Tukiwa na marafiki wangu, pia sisi husikiza muziki na kuimba na pia kutunga nyimbo mpya. Marafiki wangu pia sisi huenda kujivinjari nao katika kilabu masaa ya jioni ili kutuliza wakati na kupitisha wakati na kujiepusha na vitu vibaya katika maisha.

Udhaifu wangu kazini sana sana huwa kuwa na kazi ngumu na kazi ambayo inahitaji ukae chini kwa masaa marefu. Udhaifu huu mimi hushugulikia kwa kuwatafuta wenzangu kufanya kazi katika timu na pia kutafuta njia mpya za kufanya kazi hii bila kuchoka. Mimi sana sana huwatafuta wenzangu ambao tunafanya kazi ambayo inafanana. Kisha tunakuja tunaketi chini tunatatua kazi hiyo ama shida hiyo kwa haraka na kisha mimi pia huwasaidia kwa yale ambayo mimi huweza kuyayafanya kwa urahisi udhaifu huu umekuwa nami katika mda mrefu kwa hivyo nimezoea kuushugulikia kwa kuwatafuta marafiki wangu ili tuweze kusaidiana.

Ndiyo, nimenunua tikiti mara kadhaa, nimenunua tikiti ya Soul fest, nimenunua tikiti ya Burna boy, hao wote ni wasanii, na pia nimenunua tikiti ya kuenda kujivinjari katika klabu moja huku Kenya. Pia nimenunua tikiti za kuingia katika mashindano ya kula, nimenunua tikiti za kuingia kwenye stadium kuangalia mpira na pia nimenunuwa tikiti za kusafiri. Sana sana matukio haya huwa mjini kwa hivo ya paswa nisafiri.

Mchezaji wa mpira wa vikapu bora ambaye ninamjua anaitwa Lebron James. Mchezaji huyu ni mchezaji wa kimarekani mweusi. Mchezaji huyu na umaarufu sana duniani tunamjua hadi Afrika na dunia kote. Mchezaji huyu ni maarufu kwa sababu ya ujuzi wake wa kucheza yeye ndio mchezaji bora wa timu ya Marekani. Mchezaji huyu anaweza kuruka kwa kima kirefu na pia urefu wake na ndevu zake ni za kipekee. Mchezaji huyu ameeza kufuzu kwa kuwa mchezaji bora na amechezea na kuiwakilisha timu ya Marekani. Ujuzi wa mchezaji huyu ambao naeza taka kujua ni kuruka kwa kima kirefu na pia kuchenga wenzake. Mchezaji huyu anaucheza mpira huu kwa urahisi sana hadi anashangaza sana.